Chai chai chai mimi najua kama tiabe ama ile nini yenye ile kinywaji yenye unakunywa sana sana mangware so chai sanasana inakuanga sisi tunajua chai kuna chai ya kahawa tunajuaa chai ya majani na chai ya maziwa so inalingana wewe ni chai gani unapenda lakini mimi napenda chai ya maziwa sanasana juu hiyo ndio inakuanga iko na nguvu sana kwa hizo zote na ndio expensive sana pia chai maziwa inakuanga rada sana lakini bado chai si lazima ati ukunywe asubuhi pekee yake unaezakunywa anytime ucheki inakuanga rada sana bytha bado mtu hukunywa na kitu ingine kama mkate hivi ama keki mandazi chai ni.

Karibu, yani ni kukaribisha yani mse yani? Welcome, siunacheki. Ladies and come, arifi yako amecome hivi makejani hivi. So, kejani hivi ameendako nayo kwenyenini anadai kuingia ukimwambia karibu. Yaninamwabia we ingia ndani umekaribishwa. So, yeye sana sana ni wakati umenda kwa mtu alafu menoknok, iyo ndo respond anafaa kwambia. Ukienda kwa mtu alafu umempata kwa nyumba, umempigi pigia mlango. Kitu ya kwanza anafaa kukwambia ni karibu, ukisikia amekwambia karibu. Inamaanisha amekwmbia ingia, sasa ndo utaingia yani rada ni safi we, unaweza ingia, unacheki ee. Ama mtu akiamua kufanya kitu fiti unacheki akiwa amefanya vato vako iko bye ani unamwambia karibu, ya bado. Nikaa asante, mtu akikwambia asante, unamwambia karibu.

Huduma huduma ni kenye kenye unafanyiwa yaani unaona So sahiiul ukidai nikufanye kitu hio nika ni huduma huduma fulani unacheki. Hee hio ndio design mi naezasema ukidai nikufanyie kitu ni ni huduma eeh nadai unifanyie kitu fulani so hio ni huduma nakufanyia.

Barua barua pepe ni ile nini ile kupata message yaani, yaeza kuwa ni e-mail ama bado kwa simu ama yenye imechongwa kwa paper ama kwa WhatsApp ama nini unacheki tu inadepend ni wapi umeipata lakini mi najua tu kaa message yaani unacheki, kaa habari tu hivi. Eee wakati unataka kuongea na mtu. Unaweza mwongelesha halafu muongee kaa biashara ama mnaongea story ingine, na hamko karibu unaona. So wakati umemtumia hiyo habari yenye unataka kumpea unaweza mtumia na email ama umtumie na message unaona vile utamtumia, So hiyo ndio mi najua kaa barua pepe hivi unaona. Inaweza kuwa imeandikwa kwa karatasi ama haijaandikwa kwa karatasi. Unaona so soft copy ama hard copy. Ni we vyenye utataka so mi hiyo ndio najua kaa barua pepe.

Ndege ndege kuna ndege mingi sana so ndege yakwanza nitaongelea ni ndege mnyama ndege mnyama yaani birds mnyononaki pepe ya huko juu ni nini so huye badda si tunamunawokaa ndege ya so huye tunamunawokaa ndege huu mnyana pepea pepea huko kwa hewa yini ndege ya kwanza na anakunga mnyama nana na badu wanashingi kwa miti sana sana anakuwa mejenga jenga tukeja twake kwa miti alafu kuna iyo ndege ingine yenye najua ndege yenye imejebgwa na binadamu iyo ya kusafiri unaona ndege yenye itakutoa ka kenya ikupeleke majuu. Hiyo ndege apilie nyanajua adika sida ipana na tamani kupanda hiyo ndege pia hamas kumoja pia ninunu ndege kama hiyo. Hiyo ndege njime jengwa tuna binadamu hiyo ndege apilie nyananajua.

Futa, futa, futa yaani ni kaku rabi vina chiki kuma saa hii chuma unandika. Una andika kitu hivi kwa kitabu ama kwa karatasi. Unatumia penseli yaani, unaona kwa hiyo kitu unatumia penseli upate kenye umeandika umekosea unaona So ukitaka kuandika vizuri tena inabidi unafuta. Na kufuta inatumianga raba sana sana unaona So mimi hiyo ndiyo futa yenye najua peke yake. Sijui kama kuna futa nyingine lakini hiyo ndio futa mimi najua kufuta kitu ukiwa umeandika unaona hiyo ndo futa najua sana sana.

Nakupenda, ina manisha uko isaa ya msee yaani, kuna hisia ukonazo kwa mtu. Nakupenda pia ikona nini, unaweza yaani unaweza penda mtu na njia mingi sana unaona. Kama unawezapenda mtu na ile mapenzi ya kirafiki, mapenzi ya mzazi. Bado kuna hii mapenzi ya kifamilia yaani mnataka kuwa nafamilia yaani mpate watoto. Tu inalingana na unapenda mtu aje. Lakini nakupenda ni hiyo isia fulani yaani yenye unahisi kwa mtu. Na ndo unaambianga mtu mwenye mwenye mwenye unapenda yaani mwenye unataka muwe na uhusiano na yeye unaona. Mnaweza kuwa na uhusiano mingi sana. Uhusiano ya kirafiki yaani tu hio ki rafiki rafiki. Kuna uhusiano ya mapezi mapenzi unaona. Uhusiano ya kifamilia bado. Utaambia mtu wa familia bado unapenda So hiyo ndo mi naeza sema nakupenda izo ndizo va ko za nakupenda.

Feili, feili mi nangam ka kuanguka yaani unacheki yaani kukosa kuhitimu mipango yako ama kenye ulikuwa unataka unacheki ama kenye umeambiwa. Kama saa hii kwa shule hivi, teo Teo umeambiwa mfikishe kitu kama hamsini hivi, chwani arobaini, tuseme arobaini, arobaini jua huku watu hupiga shugili na arobaini. Mmeambiwa mfikishe arobaini, halafu upate kitu kama thelathini ama thelathini na tano hivi unangam So ukipata hiyo elfu tatu na thelathini na tano umefeili, unaona, hiyo ndio feili, unaona. Ama bado kwa maisha unona, bado watu hufeli pia kwa maisha. Kwenyu ni kufeli tu ni kuanguka kukuwa, au kufikisha kenye unafaa ufikishe ili ukuwe, umepata yani, unaona. Kuna kiwango fulani usipo, yani usisipo fikisha ile kiwango fulani ulikuwa umejiwekea ama kenye umewekewa ufike, umefeili. Hiyo ndo mi najua ka kufeili sasa.

Maendeleo. Maendeleo ni yani, vitu venye zinaendelea area yenyu ama nchi yenyu unaona. Kama saa hii tuseme mulikuwa watu hawakuwa wanajua vitu kaa simu unaona. Alafu tena simu zimekuja zimetokeya unaona. So hiyo ni maendeleo. Hiyo ndo ni kitu najua kaa maendeleo. Ama njia mulikuwa mnatumia njia tu za kawaida kawaida lakini njia zimetengenezwa nzuri. Ziko na kila kitu tena zimeekwa lami unaona. Mlikuwa mnatumia tu njia ya mchanga alafu imekuja imeekwa lami iyo ni maendeleo kwa iyo nchi. Bado kuna maendeleo yako kibinafsi mnaona. Kama saa hii upate wewe ulikuwa, ulikuwa unafanya biashara. Ulikuwa unapata sana sana kitu kama ngiri kumi hivi mwisho wa mwezi. Alafu upate bahati mzuri after miezi kadhaa miezi kupata kitu ka ngiri mbao ngiri dhati hivi. Unaona hiyo ni maendeleo kwako kwa hiyo biashara yako So maendeleo ni kusonga mbele. Yani kutoka kwenye ulikuwa, ukapanda, kiwango, ukapanda ngazi, ukasonga mbele, hiyo ndo maendeleo.

Mguu mguu mguu nayo ni ni sehemu ya mwili yaani unanyang'amu So mguu ni sehemu ya mwili yenye si hutumia kutembea sana sana kucheza yaani mguu baithaa eh unajua sasa bila mguu hadi hakuna movement yaani hakuna kusafiri safiri. Huwezi toka hapa uende mali fulani juu eh. Hauna mguu so labda upewe kitu ka wheel chaira hivi unaona lakini hiyo hakuna mtu nataka kitu ka hiyo So mguu ni muhimu sana kwa binadamu. Mguu ndio tunajua kusta yee unacheki. Mguu ndio unatumia kutuweza kitu kaa mpira Hmm kutembea yaani kubayki kundesha bike yaani unaona ukindesha bike lazima utumie mguu kupedo yaani umeona so hiyo ndio mi naweza sema vako za mguu tu.

He kamwe, kamwe labda nikupee tu example kwa sentesi, hiyo ndo tunaeza kuelezeana sana sana kamwe, sijui naeza kuelezea kamwe aje lakini labda kwa sentesi. Sasa saa hii ukidai kuambia mtu, kama saa hii mtu anakuambia fanya aje, twende tuka fanye shugli fulani, nani shugli mnafanyanga, alfu una hii shugli wewe ukiangalia hivi, haikusaidia hadikidogo unaona. So, ukimwambia mimi hii shugli staki, unaeza mwambia aje, hiyoshugli yenye unaniambia twende mi si itaki kamwe. Yaani kamwe ni kumaanisha, huitaki kabisa yaanitena, unaona, usha kubali, umeiachilia kabisa kamwe, hivo ndo minaeza sema utaki kabisa kamwe, kamwe ni kukataa tu kabisa, staki kamwe, hivo ndo maana nimekumbia labda nitumie sentensi ju we, sijui naeza kuelezea aje design ingine, hiyo ndo turahisi sana naeza kueleze anayo.

So kingozi b.a tu anafaa kuwa msee kwanza kitu ya kwanza anafaa kuwa msee anaogopa sir jah yaani unacheki so hiyo ndio kitu ya nzako mimi nawezasema. Anafa akuwa kingozi anagopa sir jah alafu kiongozi mwingine anapenda watu. Anaelewa rada kwa wasee wa ground yaani, wale watu wa chini yaani sio ule kiongozi mwenye anelewa rada ati watu wa juu pekee yake ndio anasaidia. Hakumbuki watu wenye wako chini zaidi unaona so hiyo ndio kitu, vitu mimi naweza sema una cheki. Sifa za mtu kiongozi ako bie ni hizo.

So mimi hupenda kutumia gidhaa na familia yangu tu sana sana kuwatch kitu kaa mafilamu hiyo dizaini. Ama kwenda za betu kutembea hivi kaa kwa hoteli hivi kwa swimu hivi unang'aa so iyo ndio dizaini sana sana mimi hutumia. Napenda kutumia hiyo muda sana sana na familia dizaini napenda tu kujiinjoi yani kufurahia unaona sana sana kuona filamu ama kwenda kutembea hizo ndizo nakuwa napenda sana na familia.

Si nimewaambia tu mi napenda kutulia yaani tukuwe kwa keja, tukiona kitu ka filamu hivo. Ama tumetokea tukienda hoteli hivi ama mahali ya kuswim hivi tukajienjoy. Tukarudi nyumbani, unaona sasa, hii ndo design ama tukasafiri kuenda kwa mtu mwengine wa familia yetu. Unaona kama kuenda kuona kitu ka shosho hivo. Ama auntie, ama uncle unaona so, hii ndo sana sana, hivo ndo mi hutumia muda sana sana.

Eeh! Mimi napenda hizo vako sana. Eeh! Lazima kusoma soma maoni mtandaoni juu napenda hizo vako juu hadi inakupeanga habari yaani habari mingi halafu bado ile wakati yenye hauna kazi yaani tu umeboeka. Ukiingia tu hapo mtandaoni uanze kushugulika shugulikia kuona hizo mavida kusomasoma hizo maoni nini nini inafanya yaani unafanya tu inakupea unatulia halafu Eeh, Unaeza kujua nini inaendelea kwa kitu fulani unaona? Unaeza kupata vitu hadi haukuwa unajua. Unaona? Inasaidia sana na mi napenda sana kusoma maoni mtandaoni, kwanza maoni za vitu zinahusiana na sirikali, eeh! Napenda kuzisoma soma sana kwa mtandao. Nijue kunaendelea aje, serekali yetu inatupangia aje.

Ndio mafanikio kazini mimi nimeyapata ni kuongezeka kwa mshahara tuseme wacha tu tuiite mshahara juu kazini kwangu yaani mboka yangu yenye nafanya ni bihashara. Kwa hivo nilikuwa napatanga ngiri kumi sana sana mwisho wa mwezi unaona. Lakini so saa hii mafanikio yenye nikonayo ni kuwa napata ngiri mbao. Na so nimeweza kufanikiwa mara mbili ya venye nilikuwa kitambo. So hiyo ndiyo mafanikio yenye nimepata kazini yangu. Nimeweza kuongezeka kiwango cha pesa chenye nilikuwa napata. Na hiyo ni mafanikio kubwa sana kwangu na nilifurahia sana. Na napenda sana ikiendalea hivo na naomba pia nianze kufanikiwa zaidi hadi nipate napata kitu kama ngiri fourty hivi sasa si ngiri mbao.

Uthaifu yangu kwa mboka mi huishugulikia na njia mingi unaona. Kwa hivyo konda ni kwa mpole unaona. Lazima ukue mpole na kuwa naeshimu unaona. Kwa hivyo hautasumbuana na mutu juhu. Mi ni kufite ni ni kwa mpole na ni kuwa naeshima hatusumbuani na mtu unaona. Kwa hivyo nda design miwe shuguliku uthaifu yangu kwa mboka tu.

Ee, ee, napachesi kununua vitu kutumia tenje. Hadi, hiyo ndo kitu natumia sana. Si unaona hadi situmiangi doo kawaida sana ka venye natumia tenje kununua vitu. Juu unajuwa saa siku hizi kulitokea maendeleo. Ee, ee, na watu washakubali maendeleo, washakubali, kutumia simu, ndio njia inatumika sana saa hii unaona. Alafu unajua simu ni nzuri juu bado ukitaka kununua kitu ya pesa mingi hausumbuki ukiwa umebeba hizo ganji kwa tenje yani bado uko salama ukiwa na hiyo ganji kwa tenje alafu tena ni haraka unaona, so mimi natumia simu sana kununuwa vitu. Sioni ama kuna njia natumianga ka, simu ndio natumia sana.

Zi sifanyi kazi na timu yoyote ya mbali. Sioni kama niko na timu yote ya mbali nafanya kazi. Nayo so mbali ama mbali sa inalingana unaongelea mbali wapi. Kama ni nje ya nchi yetu sina. Lakini kama ni ndani ya nchi yetu lakini wako mbali na kwenye mii niko. Nikona ya niko na timu yaani ya watu wenye huninunulia nulia vitu. Na wako mbali hawayuko karibu na kwenye duka langu lipo unaona. Eeeh kwa hivo kuna hawa wenye kuna hawa wa mbali lakini wenye wa mbali kama nje ya nchi. Hao sina, sina timu yoyote yenye nafanya mboka na wao. Lakini wa karibu kuna mbogi kubwa sana nafanya mboka nayo unacheki. Hawa wa ndanindani lakini pia wako mbali unaona. Eeeh.

Kumbu kumbu ninayo nzuri ya shule, nikona kumbu kumbu mbili sana sana za nabimunga chuo. Kwanza ni nikiwanga michezo, venye tulishindanga michezo za michezo za kanti, si kisha tukaenda regionals sasa So hiyo ni kumbu kumbu ya kwanza yenye inanifurahishanga sana. Ju tulikua tunacheza kadanda na nilikuwa napenda kadanda sana. Kwa hivyo nilifurahia sana kuona timu yangu ama shule yangu imeendelea mbele unaona hio ingine ni wakati tulienda kusafiri coasti unaona kwa maji baharini uko hio ni kumbu kumbu ingine. Ju skua kuwa nimefika huko wa nikiwa mdogo yaani kutoka utotoni ilikuwa mara ya kwanza kufikanga fikanga uko hivyo unaona so nilifuraia sana. Na nilikuwa kitu darasa la nane hapo unaona. Kwa hivyo nilifuraia sana kwenda kosti sana bytha.

Napenda asali lakini sasa, sipendi asali kavu mimi. Asali kukula ikiwa kavu nasikianga sasa hio utamu yake ikiwa mingi zaidi. Kukula ikiwa kavu kwa hivyo hainifurahishangi hata kidogo. Lakini asali mi hupenda kukula ikiwa imepakwa kwa mkate hivi, kwa keki, lakini kukula ikiwa kavu siwezi, siskiangi ikiwa tamu hio wakati sasa. Hio wakati hadi inaezafanya hadi nitapika. Lakini naipenda sana, naipenda kwanza ikiwa kwa mkate nini nini. Halafu bado ju ya kuuza. Huku kwetu asali bado ni bei ghali unaona. Kwa hivyo ukiwa umefungua kazi ya asali, inakupea vizuri. Pia kwa biashara asali hufanya vizuri sana kwa biashara. Ju inatumika na vitu mingi sana, unaona? Inatumika kwa mikate, kukula, kuponya, kuna kazi mingi kwa hivyo inapendwa sana.

Mi husoma gazeti sana baitha miu samagazeti sana lakini sizi kume maramusha nilisoma nilini juu siku uzi nimekua na mashugli mingi lakini miupenda kusama gazeti sana kwanza nikitaka kujua maabari unawana nikitaka kujua maabari miu tumia gazeti kaa taifaleo unawana kuna magazeti mingi lakini napenda taifaleo kwa hizwa gazeti mingi Taifaleo ina kuangana ujumbe mzuri na mhabari tamutamu mhabari hadi uwezipata Wezipata Izi mejulikana. Yani wanalitenga mbari mzuri mzuri. Kwa hivyo wanapenda kusuma gazeti ka taifaleo hivi hadi hizo mahabari hizo maaditi wanakuwa meandika andika. Najipenda sana. Bado unapata meandika. Hizo za watu wenye meagadunia pia. Hadi hizo mi uwangalia Kujua Yani kusoma hizo tu nijue kwenye mtu alifanya nini. Naona ye kupitisha wakati. Kwa hivo pia hizo mi usoma sana.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

Msafara wa magari leo ni nzito sana, nitachelewa labda dakika ishirini. Lazima ni nimpigie mwenye kiti barua. Nimwambie nitachelewa. Njia hii ya kila siku inakua ya kushindana. Watu wengi wanaenda kazi saa moja. Je, kuna njia nyingine zaidi ya fupi. Nadhani kama niondoke mapema dakika thelathini. Nitaepuka msongamano. Kesho nitajaribu hiyo njia. Leo naendesha redio. Sikizeni muziki ili niwe nasubira. Hali hii ni ya kila siku. Lazima nijifunze kustahimili.

Nina miadi ya daktari kesho, satisa asubuhi. Lazima nifike kwa wakati, imekuwa na maumuvu ya kichwa kwa wiki mbili. Natumai daktari atanisaidia, lazima nichukue kadi yangu ya hospitali na makaratasi yote ya dawa za awali, jee ninaitaji kuenda na mtu mwingine, nadhani nitaweza kuenda peke yangu, hospitali hiko karibu. Nitachukua basi moja tu. Ninaitaji kuuliza daktari kuhusu maumivu ya mgongo pia. Nimekua natatizo ilo kwa muda. Labda ataniandikia dawa au atani kabidhi kwa mtaalamu afya ni muhimu sana. Siwezi puuza dalili hizi.

Ninahisi usingizi sasa. Ni saa ngapi. Saa tatu usiku. Lazima nilale mapema. Kesho niamke asubuhi. Kitanda kinaonekana kizuri sana sasa hivi. Nimezima taa zote na kufunga mlango. Je? Nimeweka kengele ya saa nne asubuhi. Ebu niangalie. Ndiyo imewekwa vizuri. Nitazima simu yangu isilete kelele usiku. Naomba nilale usingizi mzuri bila kuvunjika. Wiki hii imekua ya kuchosha. Mwili unahitaji kupumzika. Kesho ni siku mpya, nitakuwa na nguvu tena. Lala salama moyo wangu, usiku mwema.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

Timu yetu inaanza mradi mpya wiki hii. Ni mradi mkubwa. Tutaitaji kufanya kazi kwa bidii. Ninapewa sehemu ya uchambuzi wa data. Nikazi niliyo zoea. Lakini sasa kuna vipengele vipya vya kujifunza. Tutakutana leo jioni tupange hatua za kwanza. Kila mtu ana jukumu lake. Lazima tushirikiane vizuri. Nimewayi kufanya kazi na wenzangu hawa. Ni watu wazuri. Lakini wakati mwingine mawasiliano yanakua magumu. Ninahitaji kuwa wazi zaidi. Nisisumbuke kimia. Tutakamilisha mradi huu kwa wakati. Nitahakikisha kufanya kazi kwa timu na uzoefu mzuri. Tunajifunza pamoja.

Kununua vitu mtandaoni ni rahisi sana. Nihatari pia. Unaona kitu kimoja. Kisha unaona vingine. Unakuenda ukiagiza vitu usivo Vihitaji. Garama inakuwa kubwa mwishoni. Unahitaji kuwa makini zaidi. Nitatengeneza orotha ya mahitaji kabla ya kufungua kufungua tovuti. Nitanunua vile tu vilivyo kwenye orotha. Sitangalia vitu vingine. Lazima pia nilinganisha bei katika maduka mbalimbali. Mara nyingi kunashuka tofauti kubwa. Pia nisome maoni ya watu waliokwishanunua. Niseme kama bidhaa ni nzuri. Kununua mtandaoni ni salama ikiwa utakuwa na busara. Nitajihathari.

Nina mkutano mkubwa kesho na viongozi. Lazima nijiandae vizuri usiku huu. Ninahitaji kukagua report yangu. Nihakikishe takwimu zote ni sahihi. Je nimeweka maoni yote muhimu hebu nisome tena pole pole. Kuna sehemu kadha zinahitaji kuboreshwa. Nitawangoza grafu kadha. Zineeleza vizuri zaidi. Nitaandaa maswali ya nayoweza kuulizwa. Niwe na majibu tayari. Suruali na shati la kawaida. Litafaa au inavyobidi ni vae tai pia nadhani tai ni muhimu kwa mkutano rasmi ninahitaji kulala mapema ili ni amke na akili safi. Mkutano huu ni muhimu kwa kazi yangu.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

Jirani yangu alinitembelea jana, tulizungumza mambo mengi. Yeye ni mtu mzuri sana. Tunasaidiana kila wakati, alikopa chumvi kidogo. Nilipokuwa bila tatizo. Majirani wazuri ni kama familia. Mwezi uliopita mimi nilimkopa sukari, alinipa bila maswali. Tunaangalia watoto wa kila mtu wanapoondoka. Hii ni jamii yake kweli. Tunahusiana vizuri, labda nitampikia chakula kidogo nimpelekee kesho. Yeye alinipikia wiki iliyopita, nilipokuwa mgonjwa. Lazima turudishiane wema. Majirani wema ni baraka ya mungu, lazima tuwaheshimu.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

Leo lazima niende kutembea nimekaa sana nyumbani wiki hii mwili wangu unahitaji mzozo. Nitakwenda uwanjani karibu na nyumba kuna njia nzuri ya kutembea huko ina miti mingi nitachukua maji nisikauke labda nitakutana na jirani zangu tunaweza kutembea pamoja mazoezi ni muhimu kwa afya ya moyo na mwili mzima nilijaribu kuenda asubuhi lakini sikuamka mapema. Nadhani jioni ni wakati mzuri zaidi wa kwangu. Nitafanya hivi wiki nzima. Nitengeneze tabia nzuri.

Nipike nini leo kwa chakula cha mchana. Kuna samaki kwenye jokofu. Nilimnunua jana. Nitaupika na nazi, watoto wanapenda mchuzi wa nazi. Ninaitaji limau na tangawizi kumtia latha. Jee niandaya ugali au wali, nadhani wali ni bora, unaiva haraka. Nitakata vitungu vidogo vidogo na pilipili pia. Samaki lazima uwe na latha nzuri. Familia wanatarajia chakula kizuri. Nitapika pole pole wala haraka sana. Chakula kinapo pikwa kwa upendo na subira uwa kitamu zaidi. Nitaitia wote tule pamoja. Itaitia wote tulale pamoja.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

Sijampigia amina simu kwa muda murefu. Naomba ni mpigie leo. Niangalie hali yake. Yeye ni rafiki yangu wakaribu tangu shule. Tumepitia mambo mengi pamoja. Mwezi iliopita alikuwa mgonjwa. Na tumaini sasa amepona. Labda tutakutana wikendi. Tunywe chai pamoja. Tunaongea kila kitu bila aibu ndiyo maana na penda urafiki wetu. Marafiki wakweli ni nadra sana. Lazima tuwatunze. Nitampigia baada ya kazi leo. Tupange siku nzuri ya kukutana. Tuzungumze kwa urefu. Urafiki ni yazina ya dhamani kubwa.

Muda wa kumaliza kazi unakaribia sana, nimebaki na siku mbili tu. Je, nitamaliza kw wakati? Kazi bado ni nyingi, lazima nifanye kazi ya zaidi usiku leo na kesho. Nitazima simu yangu, nisije nikasumbuka, ninaitaji kuzingatia tu. Sehemu gani ni muhimu zaidi. Ebu niangalia orodha yangu. Kwanza nikamilishe ripoti kuu, kisha vyelelezo. Nitaomba wenzangu wanisaidie na sehemu moja ndogo. Msongo wa kazi unaniaribisha, lazima nijifunze kupanga vizuri mapema. Mara nyingi ninasubiri dakika za mwisho. Lakini kwa sasa lazima nikamilishe. Nitafanya kwa bidi mpaka kazi iishe.

Nina programu nyingi sana kwenye simu yangu. Je, nina zitumia zote. Nadhani nusu tu. Nizifute zile sizitumii. Zinachukua nafasi. Programu ya mawasiliano ni muhimu. Niitunze, programu ya ramani pia ninaitumia kila siku inanisaidia kupata njia. Programu ya michezo jee zinafaa labda moja u mbili tu kwa burudani. Nizifute zingine. Nina programu za kusoma habari. Kadhaa ni za aina moja. Nitaweka moja tu. Bora zaidi programu ya benki ni lazima. Nalipisha bili na kuangalia pesa. Nathani nitaweka programu kumi tu. Zimu itafanya kazi ya haraka zaidi bila kuchelewa.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

Msimu wa mvua ume anza. Ni wakati mzuri kupanda mboga shambani. Nitapanda mahindi na maharagwe wiki hii ardhi iko tayari. Nimeshailimia wiki iliopita. Mvua itasaidia mimea kukua haraka. Nina hitaji kununua mbegu bora. Nitakwenda kwa mkulima mjuzi yeye ana mbegu za aina nzuri. Zina zaa sana. Msimu huu ni rama kwa kwa kulima wote. Lazima nitumie wakati huu vizuri. Nisipoteze nafasi. Nitawaomba watoto wani saidie kupanda wajifunze pia mavuno mazuri yata tusaidia familia nzima. Tutakuwa na chakula cha kutosha.

Asubui tayari. Lazima niamke nianze siku. Leo ni siku nzuri. Naona jua inaangaza. Je nichukue chai au kahawa. Nandhani kahawa itanisaidia kuamka vizuri. Baada ya kuoga nitavaa nguo ngani. Yule shati ya blue au nyekundu. Nafikiri blue ni bora kwa leo. Nina mkutano saa nne. Lazima nijiandae mapema. Ebu niangalia maelezo ya jana. Nikumbuke mambo muhimu. Siku ya leo itakuwa nzuri sana.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

Paka wangu anaitaji chakula. Amekua akilia tangu asubuhi. Nimempa chakula chajana, lakini anataka kipya. Kuna samaki kidogo jikoni. Nitampa kidogo yeye anapenda samaki sana. Ata furahia. Lazima ni muwekee maji safi pia. Nimemwona akinyoya kutoka kwenye birika lamaua. Paka ni wanyama safi sana. Wanajitunza wenyewe lakini ninetaji kusafisha sanduku lakela mchanga leo. Hii ni rafiki yangu mzuri. Ananipenda sana. Anapokaa kwenye vitu vyangu. Naona napumzika kwa amani. Wanyama nyumbani ni baraka.

Nina njaa sana, je, nipike nini leo? Kuna wali na maharagwe hapa jikoni. Au nipike pilaou? Lakini inachukua muda murefu, nadhani nitafanya kitu rahisi tu. Chapati na mchuzi wa mboga. Ninaviuma viazi na karoti. Nitaongeza pilipili kidogo. Sipendi chakula kisicho na ladha. Watoto wanapenda chapati sana, watafurahia. Ninahitaji kuanza kuandaa mapema kabla hawajaja kutoka shule. Kazi ya kupika ni nzuri, lakini leo nimezeeka kidogo.

Napenda kupanda mboga shambani. Leo nitapalilia bustani yangu. Nyanya zinaonekana zinakuwa vizuri. Tangawizi na vitunguu pia zi, vinaendelea sawa. Kazi hii inanipa amani ya moyo. Ninapokuwa shambani ninasahau masumbufu ya kila siku ninafurahiya kuona mimeya ikikuwa. Ni kama kulea watoto. Lazima ninyunyuzie maji leo. Juwa limekuwa kali nitavuna nyanya wiki ijayo zimeiva, noamba nipande pia mauwa mengine. Ili bustani iwe nzuri zaidi, shuguli hii ni burudani yangu bora.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

Je, niendeshe gari au nichukue basi. Gari lina tatizo kidogo la mafuta. Linakunywa sana. Basi ni rahisi na nafuu lakini leo nina mzigo mingi. Nadhani gari ni bora. Nitakwenda dukani kununua vitu vingi baada ya kazi. Nitatembelea rafiki yangu aliye mgonjwa. Ni lazima nimpigie simu kwanza. Niangalia kama yuko nyumbani. Ninahitaji pia kununua dawa kutoka famasi. Mipango mingi leo. Lazima nijipange vizuri hebu niandike orodha. Nisiko sahau kitu chochote.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

Wikendi inakuja. Nifanye nini siku ya jumamosi? Labda niende sokoni. Kununua maitaji ya nyumbani. Au nipumzike tu nyumbani. Nisome kitabu na kitabu kimoja sijasoma tangu wiki iliopita. Familia wangesema tuende ziara kwa bibi, au au tujamuona kwa muda. Iyo ni wazo zuri. Tutachukua zawadi kidogo labda, matunda au mkate. Nathani tutafuraia muda pamoja. Lakini naomba tupumzike pia. Tumekua na kazi nyingi. Nitawaza mpango mzuri. Turidhike wot.